Ninapo kutana na kazi ya, za dharura, huwa najitahidi kwanza kutulia na kuelewa kwa haraka, kinacho hitajika kufanyika. Huandaa vipao mbele, nianze na lile muhimu zaidi, kisha nachukua hatua kwa haraka lakini kwa makini, pia napenda kuwasiliana na wahusika wengine. Inapo bidi ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati wako wa ufanisi bila kuleta mchanganyiko.

Katika kazi yangu, natamani kufika hatua ya juu ambapo nitakuwa nimejijengea uzoefu mkubwa ujuzi wa kutosha, na heshima katika ninachokifanya lengo langu ni kuwa mtu anayeaminika, anayetoa mchango chanya, na anayekua kila siku kitaaluma pia ningependa kazi yangu inipe utulivu wa maisha na nafasi ya kujiendeleza zaidi.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu zinavutia sana na hunifanya nitumie fikra zangu. Hadithi hizi unipeleka katika ulimwengu na mawazo uliojaa matukio ya kushangaza. Wahusika wa kipekee na mafunzo muhimu ya maisha. Ninapo zisoma au kuzisikiza. Ujifunza kuhusu ujasiri, busara na kufanya maamuzi sahihi. Pia unisaidia kupumzika na kufurahia muda wangu wa mapumziko. Huku nikiongeza maarifa na ubunifu wangu.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya kuzaliwa. Napenda sherehe hii kwa sababu ni wakati ambapo najisikia maalum. Nikiwa karibu na familia na marafiki tunacheka, tunasherehekea kwa pamoja. Na mara nyingi kuna chakula kitamu muziki na michezo ya kufurahisha pia ni fursa ya kupata zawadi ndogondogo na kuunda kumbukumbu nzuri ambazo zinabaki kwa muda mrefu. Sherehe ya kuzaliwa inafanya siku yangu kuwa na furaha na yenye msisimko mkubwa. Na kila mwaka inangoja ipasavyo.

Mfanya biashara bora zaidi kwa mtazamo wangu ni Elon Musk. Hii ni mfanya biashara hodari, mjasirimali, na mvumbuzi wa teknolojia. Ana kampuni nyingi zinazojulikana duniani kama Tesla. Inayotoa magari ya umeme na SpaceX. Inayoshugulika na safari za anga na teknolojia za rocket. Elon Musk ni bora kwa sababu ana ndoto kubwa, hajui woga, na uchukua hatua makini za kifedha na kiteknolojia. Pia ni mvumbuzi ambaye anakazi ubunifu wa teknolojia mpya ili kuboresha maisha binadamu. Kama magari safi, nguvu, mbadala na utafiti wa anga, mfanya biashara kama huyo ni mfano wa mtu anayejua kusonga mbele bila kuogopa changa moto. Ningependa kuhusika na yeye katika kufanya biashara.

Mchezo ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni riadha. Napenda riadha kwa sababu ina michezo mingi kama kukimbia, kuruka na kurusha. Ambayo inaonyesha nguvu, kasi na ustahimilivu wa mwanadamu. Pia napenda kuona wanariadha kutoka nchi mbalimbali wakishindana kwa bidii kubwa na nidhamu ya juu. Na kujitolea kufika ushindi. Riadha univutia kwa sababu ni msingi wa michezo mingi na ufundisha uvumulivu, bidii na kujiamini.

Napenda kunyowa, kwa sababu hunifanya nijiskie nikiwa msafi, nathifu, na nikiwa na kujiamini. Kunyowa hunisaidia kujitunza na kujiheshimu, hasa ninapokuwa na shuguli za kila siku, au ninapotaka kuonekana vizuri. Pis hunifanya nijisikie huru na mtulivu katika ngozi yangu. Kwa upande wangu kunyoa ni sehemu ya kujitunza binafsi na kuchagua kile kinachonifanya nijiskie vizuri zaidi.

Ujuzi ninaopenda kujifunza ni kupika na kuandaa vyakula vya kiafrika na kimataifa ningependa kujua mbinu mbalimbali za kupika chakula, mchanganyiko wa ladha, na jinsi ya kufanya vyakula kuwa vizuri kimaono na kile kupika ni ujuzi muhimu kwa sababu inanisaidia kujitunza, kushirikiana na familia na marafiki na pia kunaweza kuwa fursa biashara siku za usoni pia kujifunza ujuzi huu, kunanifanya nijisikie huru na kuweza kuunda mapishi yangu binafsi ya kipekee.